Mchezo wa olimpiki ambao ninapenda kuangalia ama mchezo wa olimpiki ambao ninapenda ni mchezo ule wa kukimbia ambapo wachezaji wanashindana kukimbia kwa sababu nchi ya Kenya huwa inatoa wakimbiaji ambao wanakimbia mbio kuliko wakimbiaji wengine na ninapenda kushangilia wakimbiaji wa nchi ambayo.